Naam michezo ambayo mimi hupenda kuicheza ni michezo wa mpira, hiyo ndiyo michezo ambayo mimi huienzi ama ndo mchezo ambao mimi hupenda zaidi. Kwenda uwanjani na kucheza na marafiki zangu, ama timu tofauti tofauti, ambazo zimetoka katika eneo letu, hiyo ndiyo michezo mimi ambayo mimi huienzi zaidi. Ama huo ndo mchezo kuchezaji wa mpira na basketiboli, hiyo ndiyo michezo miwili ambao mimi huenzi zaidi.